Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu na makala kutazama video za kielimu na kujifunza kupitia uzoefu wa vitendo. Pia napenda kuuliza maswali na kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoefu zaidi.

Ndiyo, ninaweza kuweka picha mtandaoni, lakini hufanya hivyo kwa umakini. Nachagua picha chache tu nahakikisha hazina taarifa binafsi na ninaheshimu faraga yangu na ya wengine. Napendelea kushiriki picha zenye kumbukumbu nzuri au ujumbe chanya.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni usimamizi wa muda na kujiamini zaidi katika kuwasilisha mawazo yangu. Ingawa ninafanya vizuri, ninaendelea kujifundisha mbinu bora za kupanga kazi na kuwasiliana kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa kwa kusoma habari mtandaoni. Kutazama taarifa za habari na kufuatilia vianzo vinavyo aminika. Kufuatilia matukio ya kimataifa hunisaidia kuelewa yanayo endelea duniani, kupata mtazamo tofauti na kuwa na kuelewa mpana wa maswala ya kijamii na kiuchumi.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kukusanya taarifa zote muhimu kwanza kisha kuzipanga kwa mpangilio unaoeleweka na tumia luga ilio wazi na takwimu sahihi ilikuonyesha maendeleo, changamoto na mapendekezo.

Kwa sasa, ninajihusisha na kazi yanayo nisaidia kukuza ujuzi wangu na kujifunza mambo mapya. Kazi ninayofanya yanahusisha kujifunza kwa vitendo, kushirikiana na wengine na kutumia maarifa yangu kutatua changamoto.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya tangawizi kwa sababu ni ya kutuliza. Yenye ladha nzuri na inanisaidia kujisikia vizuri hasa asubuhi au jioni. Pia napenda juisi ya matunda asili kwa kuwa ni yenye afya na hunipa nguvu.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya wazi na ya heshima. Iwe ni ana kwa ana, kwa simu au kupitia ujumbe. Napenda kusikiliza kwanza ili kuelewa, kisha kujibu kwa wazi na kwa utulivu. Mawasiliano mazuri hunisaidia kujenga uusiano mzuri na kuepuka kutoku elewana.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza kwa kuorodhesha majukumu au vipaumbele vya wiki hiyo. Kisha nagawanya kazi kwa siku kulingana na umuhimu na muda unaohitajika. Ninatumia ratiba au orodha ya kazi kufuatilia maendeleo na kila mwisho wa siku au wiki ninatathimini kile kilicho kamilika na kupanga marekibisho inapohitajika.

Ujuzi ningependa kuwa nao zaidi ni ujuzi wa uongozi na mawasiliano bora. Ujuzi huu ungeweza kunisaidia kuongoza wengine kwa ufanisi, kushirikiana vizuri katika timu na kutuwa mchango chanya katika kazi na jamii.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni ya afya na hunipa nguvu. Mara nyingi ninakunywa kama kinywaji cha asubuhi au kuunganishwa na chai au kahawa. Pia huongeza ladha na husaidia kudumisha afya ya mifupa na meno.

Kazi ya nyumbani ninayo ichukia zaidi ni kufua vyombo vya jikoni kwa sababu ni kazi inayotumia muda na mara nyingine haina burudani. Hata hivyo ninajitahidi kufanya kazi hiyo haraka ili nyumba ibaki safi na mpangilio uwe mzuri.

Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu uniwezesha kushikilia kumbukumbu mzuri na kuona uzuri uliopo kila mahali. Napenda kupiga picha za asili, familia au matukio muhimu. Kupiga picha kunanifundisha pia uvumilivu na ubunifu.

Napendelea hali ya baridi kidogo kuliko joto. Kwa sababu, baridi hufanya nijisikie nadhifu na kimsingi ni raisi kufanya kazi au kupumzika. Hata hivyo, napenda joto dogo wakati wa jioni au likizo. Kwa ni hufanya siku kuwa ya furaha na starehe.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati nilipofanikiwa kumaliza hatua muhimu ya kazi yangu. Tukio hilo lilinifundisha umuhimu wa uvumilivu, bidii na kujiamini. Lilinipa motisha ya kuendelea kujitahidi na kutathimini safari ya maisha.

Mfanyi biyashara bora ni nae mweshimu ni Chris Kirubi kwa sababu anamaono makubwa uvumilivu na ubunifu katika biyashara. Nimejifunza kutoka kwake umuhimu wa kufanya maamuzi makini, kushirikiana na wengine na kudumisha nidhamu ili kufanikisha malengo makubwa.

Ningependa kufikia kiwango cha juu cha ufanisi na umahiri katika kazi yangu. Nikawa kiongozi au mtaalamu anaye heshimika. Lengo langu ni kushirikiana vizuri na wengine, kufanikisha malengo ya timu na kuchangia maendeleo ya shirika.

Ndiyo, napenda kutowa sadaka au michango pale ninapo weza. Hasa kwa familia, kanisa au jamii. Kuongeza michango kuna nifanya nijisikie kuwa wamsaada kwa wengine. Kuna saidia watu wanawetaji na kuniletea furaha ya ndani ya moyo.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati napanga ratiba kwa uangalifu, kugawa majukumu kwa kipaumbele na kuepuka kupoteza muda. Ninazingatia kushughulikia kazi ngumu au muhimu kwanza na kutumia zana kama kalenda au to-do list kufuatilia maendeleo.

Ndiyo napenda chakula kitamu kwa sababu hunipa furaha na kuridhika. Mara nyingi napendelea mchanganyiko wa ladha kama sukari kidogo au ladha tamu ya asili kama matunda. Hata hivyo napenda pia kula kwa uiano ili lisije likawa na madhara kiafya.

Kumbukumbu ambayo ninakumbuka sana ni likizo ya familia tulipokuwa tukitembea pamoja. Tukisherekea siku ya kuzaliwa au sikukuu. Tulicheka, kucheza na kushiriki chakula pamoja. Kumbukumbu hiyo inanikumbusha furaha ya familia, upendo na wakati mzuri tuliopewa pamoja.

Ninaanzisha mradi mpya wa kazi kwa kuanza kuelewa malengo na mahitaji yake. Kisha ninapanga hatua muhimu, kugawa majukumu na kutenga muda wa kila kipengele cha mradi ninahakikisha kuwa rasilimali zote muhimu na kuwasiliana na timu kwa uwazi ili kila mmoja afahamu jukumu lake.

Somo nililopenda shuleni ni hisabati kwa sababu linanifundisha jinsi ya kufikiria kwa utaratibu na kutatua matatizo. Nilifurahia changamoto zake na kujifunza mbinu mbali mbali za kutatua maswali. Jambo linalonisaidia pia katika maisha ya kila siku.

Napenda paka kwa sababu ni wanyama wenye upendo na wenye hila ndogo za kuchekesha. Napenda jinsi wanavyoweza kuwa watiifu na pia huru na hunifanya nijisikie raha na furaha nyumbani.

Kusubiri kwenye mstari, kuna nifanya nijisikie kidogo mvivu au kuchosha. Hasa kama mstari ni mrefu. Hata hivyo, mara nyingi ninatumia muda huo kusoma, kusikiliza mziki au kutafakari kidogo. Jambo linalonifanya muda upite haraka na kuwa wa tija kidogo.

Kama mama wa watoto watano, ninaenda hospitali mara kadhaa kila mwaka. Hasa kwa uchunguzi wa kawaida wa afya, chanjo, au dalili ndogo za ugonjwa. Mara nyingi ni angalau mara tano au kumi kwa mwaka, kuzingatia mahitaji ya watoto na familia yangu.

Napenda kununua vitu katika maduka makubwa ya bithaa, sokoni au kwenye maduka ya mtandaoni. Sokoni hupendwa kwa sababu kuna bithaa safi na bei nafuu. Maduka makubwa hunisaidia kupata kila kitu mahali pamoja. Maduka ya mtandaoni ni raisi na haraka kununua bithaa ninazo hitaji bila kutoka nyumbani.

Ningependa kutembelea Paris Ufaransa kwa sababu ni jiji lenye utamaduni tajiri na historia. Napenda pia kuona mandhari ya Elf tower, kufanya ununuzi wa kipekee na kufurahia chakula cha kienyeji. Ziara hii ingekua fursa ya kujifunza mambo mapya na kupata kumbukumbu mzuri.

Ningependa kufuga mbwa wa aina ya Golden Retriever kwa sababu ni wanyama wapenzi, watiifu na wanapendwa na familia. Pia nirahisi kuwalea, wanapenda kucheza na watoto na hutoa hisia za furaha na usalama nyumbani.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu ninaamini ni haki na wajibu wangu kama raia kushiriki katika maamuzi yanayoathiri jamii na nchi. Kupiga kura, kunanipa nafasi ya kutoa sauti yangu na kuchangia katika uongozi bora.

Mimi ni mtu wa kuwahi kwa sababu napenda kupanga muda wangu vizuri na kuheshimu muda wa wengine. Kuwahi unanisaidia kuwa tayari, kupunguza msongo wa mawazo, na kufanya mambo yaendelee kwa utaratibu mzuri.

Ningependa kupata mafunzo ya kuongeza ujuzi wangu kazini. Hasa katika maeneo ya uongozi, mawasiliano bora na matumizi ya teknolojia au mifumo ya kisasa. Mafunzo haya yatanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kushirikiana vizuri na timu na kuchangia mafanikio ya shirika.

Hapana sijawai kulima. Hata hivyo nina hamu ya kujifunza kuhusu kilimo siku za usoni kwa sababu ni naona nishuguli muhimu na yenye manufaa kwa maisha na jamii. Ningependa kupata maarifa ya msingi kuhusu jinsi ya kulima na kutunza mazao.

Nina usiano mzuri na wazee wangu. Nina waheshimu najaribu kuwasikiliza na kuthamini ushauri wao kwa sababu wanayo hekima na uzoefu mkubwa wa maisha. Pia napenda kutumia muda nao pale inapo wezekana na kuwasaidia wanapo hitaji msaada.

Napenda juisi ya machungwa kwa sababu ni tamu na yenye afya. Hupenda pia juisi ya matunda mchanganyiko kama machungwa na papai au machungwa na zabibu. Kwa kuwa hunipa ladha nzuri na nishati kwa siku nzima.

Wakati wa baridi kali, napenda kukaa ndani ya nyumba nikivaa nguo za joto kama koti au sweta, kukunywa kinywaji cha moto kama chai au kahawa. Mara nyingine kusoma kitabu au kutizama filamu. Hii uniwezesha kustarehe na kuondoa baridi huku nikifurahia muda wa utulivu.

Ndiyo, ninagawanya taka zangu, kadri inavyo wezekana, napiga makundi kati ya plastiki, karatasi na taka zinazo weza kuoza. Kufanya hivyo, kuna nisaidia kulinda mazingira, kurahisisha utupaji wataka, na pia tabianzuri ya kutumia tena rasilimali zinazo weza kurudiwa.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kufikia nafasi ya uongozi au utaalamu wajuu, ambapo ninaweza kuchangia maamuzi muhimu, kuongoza timu kwa ufanisi na kuendeleza shirika kwa njia chanya.

Ndiyo, ningependa kurudia baadhi ya vipindi vya ujana ili kufurahia wakati wa kucheka, kucheza na kujifunza mambo mapya bila wasiwasi mkubwa. Ingawa nathamani maisha ya sasa, kukumbuka au kurudia baadhi ya wakati huo kunanipa furaha na kumbukumbu mzuri.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari na ilikuwa uzoefu wa kuvutia sana, kuona maji mengi yasiyo na mwisho, kusikiliza mawimbi na kuhisi upepo wa bahari kulinipa utulivu na furaha kubwa.

Chumba ninacho kipenda nyumbani ni sebuleni kwa sababu ni mahali ambapo familia na marafiki wanakusanyika, kupumzika na kushirikiana. Napenda jinsi kilivyo chenye mwanga mzuri, viti vya kupumzika na mandari yenye furaha.

Sijawahi kusafiri kwa ndege lakini natamani sana kufanya hivyo siku moja. Ningependa kuona mandhari kutoka juu, kupata uzoefu mpya wa safari na kufurahia haraka na urahisi wa kufika mahali mbali.

Napenda kinywaji cha baridi cha matunda. Kama juisi ya machungwa au mchanganyiko wa matunda. Ni kitamu, kinanipa nishati na kifayo hasa wakati wajoto. Pia kuninogesha na kunifanya nijisikie fresh maramoja.

Napenda kusheherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuwa na sherehe ndogo au kubwa kulingana na hali. Maranyingi na alikisha familia na marafiki wa karibu tunasheherekea pamoja kwa chakula, keki na kucheka. Pia napenda kutumia siku hiyo kutafakari mafanikio yangu ya mwaka uliopita na kuweka malengo mapya ya mwaka ujao.

Tabia ya watu inayo nichukiza ni ukosefu wa heshima. Au ubinafsi mkubwa. Napenda watu wawe na heshima, wasikilizane. Na wakiwa na subira. Tabia ya kujaribu, kuthibiti wengine au kutoheshimu, muda wa wengine hunichosha sana.

Ndiyo, nina vaa saa mara kwa mara kwa sababu hunisaidia kufuatilia muda na kupanga shughuli zangu vizuri. Pia, saa nisehemu ya mtindo yangu. Kwa hivyo, hunionyesha mtindo wakitaalamu na kupendeza.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu huniwezesha kuwa na utulivu na kuzingatia majukumu yangu bila usumbufu mwingi. Pia, ninaweza kupanga mudawangu vizuri kupumzika kidogo pale inavyo hitajika na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Natumia simu yangu kwa mambo mbalimbali ya kila siku. Kwanza, huitumia kuwasiliana na watu kupitia simu, ujumbe mfupi na programu za mtandao ya kijamii kama WhatsApp. Pia, huitumia kupata habari mtandaoni kusoma tarifa za kazi na kujifunza mambo mapya kupitia video au makala.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Kofia hunisaidia, kujikinga na juakali na pia uongeza mtindo wangu wa mavazi. Wakati mwingine huvaa kofia nikitoka nje, au ninapotaka kujisitiri na kuonekana nadhifu zaidi.

Kwa kawaida, sipendi sana kuzungumza kuhusu siasa. Mada hii mara nyengi husababisha mabishano na hisia kali. Hivyo napendelea mazungumzo yanayojenga kama yale yanayohusu maendeleo elimu, kazi au maisha ya kila siku. Hata hivyo nikizungumza kuhusu siasa napendelea iwe kwa heshima kwa lengo la kuelewa mitezamo tofauti badala ya kubishana.

Ningependa kuona maendeleo yanayoguza maisha ya watu moja kwa moja katika jamii. Kwanza ningependa kuona elemu bora na inayopatikana kwa wote. Hasa watoto na vijana. Ili, wawe na ujuzi ya kujitegemea baadaye.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano. Hasa pale, inapohitajika kuelewana vizuri zaidi. Mawasiliano ya video hunisaidia kuona sura na lugha ya mwili ya mtu ninayezungumza naye. Jambo, linaloboresha, uwelewa na kuimarisha mahusiano.

Kwa kawaida, nachaji kifaa changu mara moja kwa siku. Huwa nachaji wakati wa jioni au usiku ili kiwe tayari kutumika siku ifuatayo. Hata hivyo, kama nimetumia kifaa sana mchana kwa simu, mtandao au kazi, inaweza kunibidi kukichaji mara ya pili kidogo.

Napenda wanyama wa kufugwa, hasa paka nawapenda kwa sababu ni wapole, wasafi na hawaitaji uangalizi mkubwa sana. Pia ni wanyama wanaopenda utulivu, jambo linaloendana na mazingira ya nyumbani.

Ninaifathi pesa kwa kupanga bajeti yangu mapema na kufuata mpango huo kwa nidhamu. Kila ninapopata kipato, hujitenga sehemu fulani kwa ajili ya akiba kabla ya kutumia pesa kwa mahitaji mengine. Hii hunisaidia kwakikisha kuwa akiba inakuwa kipaumbele, si kilicho baki.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni ugali na mboga za kienyeji. Hasaa sukumawiki au kunde. Pamoja na kitoweo kama nyama au samaki. Napenda chakula hichi kwa sababu ni chakula asili. Kina shibisha na kina afya.

Ninawakaribisha wafanyekazi wapya kwa kuwapa mapokezi ya kirafiki na yenye heshima ili wajisikie huru na kuthameniwa tangu siku ya kwanza. Hua najitambulisha kuwaeleza kwa ufupi kuhusu mazingira ya kazi na kuwasaidia kufahamu ratiba na majukumu yao.

Mara nyingi ninalia nywele zangu kila siku au kila baada ya siku chache. Kulingana na aina ya shuguli ninazofanya. Kwa kawaida, hunawa, huzifanyia mafuta madogo au kuzitunza iliziwe safi. Zenye afya na zisizo kuwa na ncha zilizo katika.

Ninatazama video mtandaoni kwenye majukuwaa mbalimbali kama YouTube au tovuti za elimu na burudani. Maranyingi napenda video za mafunzo, hadithi, mziki na pia vipindi vya habari au makala za kiutamaduni.

Ninapiga picha mara kwa mara, lakini sio kila siku. Kwa kawaida, napiga picha pale ninapopata tukio maalumu, manthari nzuri au kumbukumbu ninayotaka kuhifadhi kama sherehe za familia, safari au manthari ya asili.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Napendelea popcorn zilizopikwa vizuri, hasaa wakati wa kutazama filamu au kupumzika nyumbani. Ni vitafunwa rahisi, vyepesi na vinaburudisha. Hasaa vinapoliwa kwa kiasi.

Shuguli yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu na hadithi za kufundisha. Napenda shuguli hii kwa sababu hunipa maarifa mapya, kupanua mtazamo wangu na kunisaidia kufikiria kwa kina kuhusu maisha na changamoto.

Wakati wa likizo, ninajistawishi kwa kupanga mapema na kuandaa mambo yote nitakayo hitaji ili kupumzika bila wasiwasi. Hii ni pamoja na kupanga mahali pa kupumzika, kuchagua shughuli za kufurahisha na kuhakikisha nimepanga bajeti kwa ajili ya safari, chakula na mapumziko.

Mara nyingi hufanya mazoezi asubuhi kwa sababu huniwezesha kuamka vizuri, kunipa nishati ya kuanza siku na kuimarisha afya ya mwili na akili. Mazuezi asubui pia ufanya nishiriki vizuri katika shuguli za siku nzima.

Kinachonifanya nicheke ni vitu vya kawaida, vya kila siku vinavyokuwa vya kuchekesha, kama anasa ya marafiki, hadithi ya kuchekesha au michezo midogo ya kufuraisha. Pia nicheke pale ninaposikia ucheshi wa watoto au wanyama wanaofanya mambo ya kuchekesha.

Kwa kawaida, ninaoga mara moja kwa siku. Mara nyingi asubui au jioni kulingana na ratiba yangu na hali ya hewa. Kuoga kuna nisaidia kwamuka vizuri, kuondoa uchovu na harufu ya mwili. Na kunifanya nijisikie safi na nadhifu.

Nikipumzika, ninapenda kufanya mambo rahisi yanayonilea akili na mwili. Mara nyingi napumzika kwa kusoma kitabu, kusikiza mziki au kutazama mandhari mzuri kutoka dirishani, kutembea kwenye mazingira tulivu kama bustani au msitu, pia kuna nifanya nitulie na kupunguza msongo wa mawazo.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa njia zinazojenga uhusiano na furaha. Mara nyingi tunakaa pamoja, tukizungumza, kucheka na kushirikiana kwenye kazi za nyumbani. Au kushiriki chakula cha pamoja.

Napenda kutazama mchezo zaidi kuliko kucheza. Kutazama hunipa burudani na kuna nifanya nijisikie furaha. Hasa ni napotazama mchezo yatimu ninayo ipenda au mashindano makubwa. Pia hupenda kujifunza mbinu na mikakati ya mchezo kupitia kutazama.

Ndio, napenda muziki wa jadi. Napenda kwa sababu unaakisi, utamaduni, historia na maadili ya jamii. Muziki wa jadi hunikumbusha asili na hunipa hisia ya utambulisho na mshikamano.

Zawadi nzuri zaidi nilizowahi pokea ni kitabu cha kumbu kumbu na mafunzo ya maisha, kilichonipa motisha na maarifa mpya. Nilifurahia sana kwa sababu kilikuwa na thamani ya kipekee, ya kihisia na ya kunisaidia kukua kitaalamu na kibinafsi.

Kazini ninashugulikia muda kwa mpangilio na nidhamu. Kwanza napanga kazi zangu za kila siku kulingana na kipaumbele cha kila jukumu. Kuhakikisha kuwa kazi muhimu zinakamilika kwa wakati. Hii inahusisha kupanga ratiba, kuweka muda maalumu kwa kila shughuli na kuepuka kuhairisha kazi zilizohitajika.

Ndiyo napenda kusoma gazeti, kusoma habari za ndani na za kimataifa, ikiwemo siasa, uchumi, afya na burudani. Kusoma gazeti kunanisaidia kufahamu kilichojiri duniani, kupata maarifa mapya na kuendeleza mijadala yenye mantiki na taarifa sahihi.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa, teknolojia hurahisisha maisha ya kila siku. Ninaweza kuipumzisha kwa siku moja na kuzingatia mambo mengine kama kutumia muda na familia, kusoma, kufanya mazoezi, au kupumzika kwa utulivu.

Napenda kutazama mchezo ya mipira wa miguu na mpira wa kikapu. Napenda mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo wa kasi, wenye mbinu nyingi na huchanganya mikakati ya timu na furaha ya mashabiki. Mpira wa kikapu napenda kwa sababu ni wa kusisimua, una mashambulizi ya haraka na unahitaji mshikamano mzuri wa wachezaji.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli. Ni njia nzuri ya kufanya mazoezi, kupumzisha akili na kufurahia mazingira ya nje. Kuendesha baiskeli hunisaidia kuimarisha afya ya mwili na pia kunipa muda wa kutafakari nikiwa hewani.

Ninasasisha vifaa vyangu kila mara inapoitajika au angalao mara chache kwa mwezi. Hii ni kuhakikisha kuwa programu na mfumo wa kifaa vinavyofanya kazi vizuri, vina usalama na vinasaidia kufanya kazi kwa ufanisi.

Ningependa kutembelea Japan. Napenda nchi hii kwa sababu ina mchanganyiko wa kipekee wa utamaduni wa zamani na maendeleo ya kisasa. Mandari yake ya asili kama milima fuji, bustani za maua au chiribosom ni mji ya kisasa yenye usafi na mpangilio mzuri. Huniwezesha kufurahiya kila kipengele cha safari.

Sijawai tembelea ziwa au mto, lakini natamani sana. Ningependa kuona mandhari ya maji, kusikia sauti ya maji yanapogonga pwani au mto, na kufurahia utulivu wa mazingira hayo. Kutembelea ziwa au mto kunanipa fursa ya kupumzika, kufikiria kwa utulivu na pia kufanya shughuli za burudani kama kutembea kupiga picha au kuogelea kidogo.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni disemba. Hii ni kwa sababu unaleta hisia za sherehe, furaha na mshikamano wa kifamilia. Mara nyingi kuna likizo mikutano ya familia na sherehe za mwisho wa mwaka ambazo hufanya nisherekee mafanikio ya mwaka na kupanga malengo mapya.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu ya kiwafaidi wengine, napenda kuona juhudi zangu zikiwasaidia wateja, timu au jamii kwa ujumla, kwani kunanipea hisia ya tija na kuridhika. Pia napata motisha kutoka kutambuliwa kwa kazi nzuri, kupata mrejesho chanya na kuona mafanikio ya pamoja ya timu.

Ninapenda kucheza mpira wa mguu, ni mchezo wa kasi wenye mshikamano wa timu na unafundisha mikakati, nidhamu na ushirikiano. Pia napenda mchezo mdogo wa burudani kama kadi au mchezo wa ubao wakati wa familia au marafiki kwani hutoa furaha huimarisha mahusiano na kupumzisha akili baada ya shughuli za kawaida.

Mafanikio binafsi ninayothamini kazini ni pale ninapokamilisha kazi ngumu au mradi maalum kwa ufanisi. Hasa ikiwa matokeo yake yameleta manufaa kwa timu au wateja. Hii hunipa hisia ya kuridhika na kuthamini juhudi zangu.

Napendelea mahali pa kimya. Mahali tulivu hunisaidia kuzingatia vizuri kazi, kupumzisha akili na kuwa na utulivu wa ndani. Huu utulivu pia huniruhusu kufikiria kwa kina, kupanga mipango na kushugulikia changamoto bila usumbufu.

Ninajaribu kuainisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda kwa uwangalifu. Kwanza napanga ratiba ya kazi kila siku na kupewa kipaumbele kazi zinazo hitaji umakini kubwa. Huku nikihakikisha kuwa nimeweka muda wakupumzika kutumia wakati na familia na kushughulikia na masuala binafsi.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni nae mpenda sana ni Lebron James. Na mpenda kwa sababu ni mchezaji wa kipeke mwenye ujuzi mkubwa. Kasi na uwezo wa kushirikiana na wenzake kwenye timu. Bali na uwezo wake wa kucheza kwa kiwango cha juu, pia huniguza kwa uongozi wake wa mfano.

Kwa kawaida huangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku. Hasa asubuhi ninapoanza kazi. Mchana na jioni kabla ya kumaliza siku. Hii hunisaidia kubaki na taarifa muhimu bila kuvuruga sana mtiririko wa kazi.

Asubuhi hii niliamka saa kumi na mbili na nusu. Mara baada ya kuamka nilifanya mambo machache ya kawaida ya asubuhi, kuosha uso, kuoga, na kisha kunywa kikombe cha chai au kahawa ili kuamka vizuri.

Mafanikio niliyo yapata kazini ni pale nilipo kamilisha mradi mgumu au jukumu ngumu kwa ufanisi na kuona matokeo yake yakiwafaidi wateja au timu yangu. Hii ilinipa hisia ya kuridhika na kuthamini juhudi zangu.

Ndiyo napenda kukimbia. Kukimbia hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili, kuboresha afya na moyo na kuondoa msongo wa mawazo. Pia hunipa muda wa kutafakari na kujitenga kidogo na shughuli za kila siku. Hasa nikikimbia katika mazingira tulivu au ya asili.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa umakini na mtazamo chanya. Kwanza, hufanya jitihada ya kusikiliza kwa makini bila kukatiza. Kisha, kuzingatia sehimu za maoni ambazo zinaweza kunisaidia kuboresha utendaji wangu au kuandika maamuzi bora zaidi.

Ninapanga kazi zangu kwa kuweka kipaumbele, kupanga ratiba na kugawanya muda kwa kila jukumu. Kwanza hufanya orodha za kazi zote zinazohitajika kufanywa. Kisha ninaweka zile muhimu zaidi au zenye muda wa kumaliza karibu juu ya orodha.

Rafiki yangu wakaribu zaidi ni mtu ambaye tumekuwa tukiaminiana na kusaidiana kwa muda mrefu. Tulikutana kupitia mazingira ya shule. Ambapo tulianza kwa mazungumuzo ya kawaida kuhusu masomo. Kadri muda ulivyo pita tuligundua tuna maadili na mitazamo inayofanana. Jambo lilo tufanya tuanze kuaminiana zaidi.

Napenda kuamka na jua. Kuamka mapema, hunifanya nijisikie mwenye nguvu. Kunipa muda wa kupanga siku yangu kwa utulivu na kuanza shughuli nikiwa na akili iliyowazi. Pia hunipa nafasi ya kufanya mazoezi madogo au kutafakari kabla ya shughuli za siku kuanza.

Ndio, napenda kuvaa vipuli. Napendelea vipuli rahisi na vya kawaida, kwa sababu vinaongeza urembo bila kuwa vizito au kuleta usumbufu. Pia, huchagua vipuli kulingana na mavazi au tukio, ili vilingane na muonekano wa siku hiyo.

Ninapo boresha michakato ya kazi, napenda kutumia mbinu zinazo saidia kubaki makini na kuendeleza ufanisi. Kwa mfano, hugawa kazi kubwa kuwa vipindi ndog ondogo, kusikiliza muziki tulivu au kutumia mbinu za kupanga muda kama kalenda au vikumbusho.

Napenda nyama ya kuku. Napenda kwa sababu ni laini, raisi kupika na inaweza kuandaliwa kwa njia nyingi kama kukaanga, kuokwa au kupikwa kwa mchuzi. Pia nyama ya kuku hunipa, lishe bora na ni raisi kupata. Hivyo hufaa sana katika mulo wa kila siku.

Sijapenda sana asali. Ingawa watu wengi husema ni tamu na yenye faida kiafya. Mimi binafsi sipendi sana asali kwa sababu mara nyingine huchanganya sana ladha za chakula na hunifanya nijisikie mzito wakati wa kukula.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu janja. Simu hunisaidia kufanya mambo mengi muhimu kila siku kama kuwasiliana na familia na marafiki kupata habari mtandaoni, kupanga ratiba zangu na hata kufanya kazi.

Napenda kuvaa nguo zinazofaa hali ya hewa na zinazofanya nejisikie vizuri. Kwa kazi napendelea nguo rasmi kama shati au suruwali au sketi tulivu. Ambazo zinaonekana nadhifu na zenye mtindo wakitalamu. Kwa burudani au nyumbani napenda nguo za starehe na zisizo na vizuizi.

Najikinga na jua kali kwa njia kadhaa. Zinazosaidia kulinda ngozi na afya yangu. Kwanza napenda kuvaa mavazi ya mwanga yenye mikono refu na kofia inayolinda uso na shingo ili kupunguza mionzi ya jua.

Rangi ninayoipenda zaidi ni bluu. Napenda bluu kwa sababu hutoa hisia ya utulivu amani na utulivu wa akili. Maranyingi ninaaiona mbinguni wakati wa mchana safi kwenye maji ya ziwa au bahari na pia kwenye mavazi au mapambo ya ndani ya nyumba.

Najilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kuchukua tahadhali kadhaa muhimu. Kwanza natumia nyuila imara ambazo zinamchanganyiko wa herufi namba na alama na sibadilishi nyuila moja kwa akaunti zote. Pili nawasha dhibitisho wa hatuwa mbili. Pale inapowezekana ili kuongeza usalama.

Napenda kuandika zaidi kuliko kuongea. Kuandika hunipa nafasi ya kupanga mawazo vizuri, kuchagua maneno kwa umakini na kueleza hoja kwa uwazi bila haraka. Pia hunirahisishia kurejelea nilichoandika na kuiboresha inapohitajika.

Napenda kununua vitabu zaidi. Vitabu hunipea fursa ya kujifundisha mambo mapya, kuchuguza hadithi na tamaduni tofauti na kupumzika akili baada ya shuguli za kila siku. Pia napenda mara nyingine kununua vitabu vya starehe au vifaa vya kazi kama daftari, kalamu au vifaa vya teknolojia.

Uzoefu mzuri nilio ujenga ni kujifunza kushirikiana na wengine kwenye timu. Awali nilikuwa na wasiwasi kidogo kuhusu kushirikiana mawazo na watu wengine. Lakini kadri muda ulivyopita, niligundua kuwa kushirikiana kunaleta matokeo bora zaidi kuliko kufanya kila kitu pekee yako.